Rangi ninayoipenda ni rangi ya kijani kwa sababu rangi ya kijani ni rangi inayowakilisha uoto wa uasili, na mimi ni mpenzi sana wa uoto wa uasili, mpenzi sana wa mazingira. Haijalishi iwe ni rangi ya kijani iliyopauka ama kijani iliyokolea, huwa naipenda.

Mimi huwa napendelea kuvaa t-shati kwa sababu t-shati huwa nasikia kwamba kwanza najisikia niko huru sana, sibanubanu na linafaa na sehemu ambazo huwa napenda kutembelea labda madukani, labda masokoni, ama nikiwa nyumbani.

Vitu vyangu huwa napenda kununua kwenye masoko ya kawaida, kwenye maduka ya kawaida, kwenye magenge ya kawaida, kwa sababu vitu vinakuwa ni vingi na bei yake inakuwa ni rahisi, tofauti na kula ukienda kwenye maduka ya watu wa hali ya juu, vitu vinakuwa ni bei lakini bora ni ule ule.

Mimi napenda sana kujifunza historia. Karibu historia ya kila kitu, yaani kila kitu ninachokiona napenda kujua hiki kitu kilitokea wapi, kimeanzia wapi, ilikuwa kuwaje, yaani napenda tu kujua kwamba kila kitu mwanzo wake ni upi na mpaka hapa tulipofikia.

Jioni ikifika, huwa naanda chakula cha jioni, huwa napenda kwa sababu ni muda mzuri wa kukutana na familia, tunakaa, tunakula pamoja, na huwa tunafanya ibada kabla ya kuenda kulala, baada ya hapo huwa naenda kujipumzisha tayari kwa kuanza siku inayofuata.

Kwa kawaida huwa nalala masaa kuanzia nane, saba au sita. Huwa najitaidi sana niweze kulala mapema, ili niweze kupata mda wa kupumzika vizuri, ili siku inayofuata, niweze kuamka nikiwa na nguvu na akili yangu imetulia vizuri.